Aina za vilamu ninazo zipenda zaidi kwanza. Ni aina ya vilamu ya vita. Abazo uwa zinapigana vizuri. Na lugha inayosikika vizuri nazipenda hizi vita kwa sababu wakati najisihi sina hamu ya kufanya kazi. Uwa naingia kwenye mtandao. Na kuangalia hizo aina za vilamu asandi sana.

Ujuzi ambao ningependa kujifunza kwa sasa ni kuendesha gari kwa sababu huwa naona gari mtu akiendesha akifurahia. Pia nikona mpango wa kununua gari yangu miaka inayokuja na hivi basi ni vizuri ni kuwe na hiyo ujuzi kwa sababu bila hiyo ujuzi sina uwezo kuiendesha gari. Na pia kwanza kusumbuana na askari kwenye barabara. Ni kazi mzuri sana ukifanya vile inafofaa. Asanti.

Ikiwa ni wakati wa kufanya mazoezi, sina wakati kabisa. Ama asubuhi ama jioni hapana, mimi huwa nafana mazoezi wakati tu nimejisikia, kwa hiyo sina wakati spesheli au wakati mwafaka kabisa nimeweka kwenye mambo yangu ya kila siku ambao nafanyanga mazoezi, lakini nikijisikia tu ndio mimi nikona hiyo wakati wa kufanya mazoezi. Ila wakati ujao niko na madhumuni zaidi ya kuanza kuwa na wakati spesheli wa kuingia mazoezi, either kukimbia ama mazoezi ya kwenye nyumba. Asante.

Wakati niko likizoni zangu huwa najistawisha namna mingi sana. Lakini ile ya zaidi sana mimi napenda vinywaji. Vinywaji ambavyo ni vileo kama pombe. Ndo vitu vile napenda kujistawisha ama pia kutembea tembea mahali kugeni ambao sijawahi enda. Hiyo ni namna ingine huwa najistawisha wakati niko likizoni ya kazi ahsante.

Katika wakati wangu wa utotoni, nilikuwa napenda kufanya mambo mengi sana. Lakini ipo moja ile zaidi nilikuwa naipenda zaidi. Ambayo nilikuwa napenda kwenda kucheza mpira kwenye changarawa ya mtoni. Hii ni wakati tumeenda kuchota maji kwenye mto ama wakati tumepeleka ngombe. Kwenye malisho mitoni ama kunywa maji. Tulikuwa na wakati mzuri sana wa kucheza mpira kabubu kwenye mchanga wa changarawe. Mchezo mzuri zaidi sana kwa sababu nilikuwa naufurahia. Na bado nafurahia ata sai asante.

Ndiyo, nimi huwa napenda kujaribu teknolojia mpya. Ikiwapo napata wakati nakupewa mambo ya teknolojia mpya ama kitu ya kufanya ambayo sijaifanya za kiteknolojia huwa najaribu. Huwa najaribu kipeke yangu nikishindwa huwa natafuta mtaalamu ama kusoma mambo kwenye mtandao jinsi ya kufanya hiyo teknolojia mpya. Ni kitu mzuri kwa sababu ni kuzuri unafanya mambo mpya yenye hujawahizifanya hapa nyuma. Asante.

Vipindi ni mingi sana kwenye televisheni ambazo ua nazipenda zaidi. Lakini ipo kipindi kimoja cha michezo ambacho nakipenda zaidi. Kwanza kipindi chenye kinatupea maelekezo ama mpira wa kabumbu nakipenda zaidi kwa sababu mimi ni mwanakabubu na ua napenda kufuatilia mambo ya mchezo uo wa miguu. Uwa inakuja sana sana kwenye wikendi ama jumatatu asubui mapema. Asanti.

Maji ni uhai na maji ni mzuri kwa mwili. Kwani mimi huwa nakunywa maji mingi sana kwa siku. Kwa siku naeza kunywa maji vikombe kama tano hivi ama sita ili kufanya mwili wangu ukue mnyororo na mwenye maji. Maji husaidia mwili sana na ni mzuri huwa naambia watu kunywa maji kwa wingi. Maji ni uhai asante sana.